Ndiyo mimi ninavaa saa. Saa kabisa niseme hunisaidia mimi nifuatilie muda wangu na kupanga shughuli zangu vizuri. Pia saa ambayo ni ya kimwanaume inafanya sana, nijisikie mwanaume ambaye ana mawazo ya kufanya vizuri na kufanya mema kwenye maisha yake. Na pia saa inanisaidia nijihisi nina ile kujipenda na nina ile bidii kwa sababu naufuatilia muda wangu sana na kupanga shughuli zangu vizuri. Pia niseme, nazipenda, pia napenda saa kama sehemu za mtindo, hasaa hasaa rahisi yenye maonekano na nadhifu lakini maonekano lazima yaambatane na rangi ninaoipenda ambayo ni grey ama gold.